Tukio ambalo ni muhimu kwa maisha yangu ni kuwa na familia pamoja haswa inapofika mwezi wa december sisi hukaa pale kwa familia ili kujadili moja mbili yanayo sumbua familia au moja mbili yaweza kuimarisha sughuli za familia na pia muda huo sisi hukuwa pale kwa ajili ya kupata mashauri kwa wakubwa wetu kama babu baba au pia kukaa pale ili kutatiza na kufundisha wale wandugu wetu wadogo. Umaadili na heshima kwa wenzio wanapokuwa shuleni au wanapo kaa na wenzao. Wakicheza nao huko nje. Kwa shughuli hizi sisi hukuwa na chakula za kitamaduni. Hukwa na pia mambo za kitamaduni kama babu kusimulia hadithi zingine za kifamilia za enzi kale.

Kwanza kabisa ninapokuwa na migogoro na mtu, mimi hutuliza moyo kwa kutulia bila kufanya kitu nakaa pale pekeangu ili kutuliza moyo na kunyezesha kuepusha shida za kuingilia kwenye kupigana na mtu huyo. Pili, mimi hutafuta suluhisho ili kuliisha au kumaliza migogoro kati ya mimi na huyo mtu. Tatu, mimi huwa na mwendo wa polepole, ili kusikiliza mtu mwenzangu.